Ndiyo, nimeweza kuona bahari, nimeenda kule mombasani na kuona bahari hindi, hili ni jamb ambalo lilinifurahisha sana kwa sababu bahari ni sehemu ya kuvutia, pia sana sana katika ufuo wa bahari ni sehemu ya kuvutia sana.